Zawadi nzuri niliwai kupokea si lazima iwe kubwa au ghali. Bali, ile ya maana. Moja, zawadi niliyoipenda sana ilikuwa kitabu kizuri. Kilicho nifundisha mambo mapya na kunisababisha nifikirie kwa undani. Pia nilifurahia zawadi ndogo za kibinafsi kama barua au kitu kilicho andikwa kwa mikono. Kwa sababu kilionyesha mtu hafikirii kuhusu mimi unajua zawadi kama hizi hunifanya ni hisi kudhaminiwa zaidi kuliko kitu cha kifetha tu kwa mimi zawadi nzuri ni ile inayo leta furaha, kumbukumbu au elimu si lazima iwe ya kifahari sana asante.

Mimi huwa napendelea zaidi kulala usiku na kuamka kidogo baadae kuliko kuamka na jua. Akili yangu huwa inafanya kazi vizuri zaidi usiku. Hivyo kulala mapema sana huwa kuna nillemea. Hata hivyo nikilazimika kuamka mapema kwa jambo muhimu naweza kuzoea. Lakini kwa kawaida napenda ratiba ambayo inanipa muda wa utulivu usiku kisha nianze siku bila haraka nyingi kwa kifupi mimi sio mtu wa kuamka na jua sana. Napenda zaidi usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa nimetulia zaidi asante.

Mimi napenda kutembea mahali tulivu na penye mazingira mazuri. Huwa inaeza kuwa ufukweni, mlimani, au hata mtaa tulivu wa jiji. Napenda mahali ambapo unaweza kupumua vizuri na kuona mandhari mzuri wakati wa kutembea, napenda kuona mimea, ndege, au mandhari ya asili. Si lazima nitembee kwa haraka mara nyingine natumia kama njia kupumzika au kufikiria. Kwa mimi, kutembea ni zaidi ya mazoezi. Ni njia ya kupata utulivu na kufurahia mazingira na kuwa na muda wa akili yangu asante.